Ninapotaka kustarehe, mimi huenda pahali pametulia, pahali pako na miti, pako na mazingira safi, hapana makelele ya gari na ya watu pia. Inabeba tu chakula kadhaa, tu vyakula kadhaa ninavyopenda kama kuku, chips na kitu na soda. Naenda tu najivinjali pole pole nikiwa peke yangu.

Ya nimefuga wanyama kadhaa kama vile kuku, mbuzi, ng'ombe na nimefurahia kufuga wanyama hao kwa sababu wana manufaa mengi kama kuku hunipea mbolea ya kuweka kwa shamba mbuzi vile vile pia ng'ombe na ng'ombe ukupea maziwa, kuku ukupea mayai na nyama.

Mimi sisheherekei mefanikio ya timu yoyote ya kandanda kwa sababu mimi si shabiki wa mchezo wa kandanda. Nilikuwa nikiwa mdogo nilikuwa nasheherekei ya timu ya Manchester United. Lakini kwa sasa sisheherekei timu yoyote ya mpira.

Inategemea ni maoni ya aina gani. Inaweza kuwa ni maoni ya kukupongeza. Inaweza kuwa ni maoni ya kukurekebisha. Mara mingi maoni ya kukurekebisha siipokei vizuli vile. Kwa sababu, siipokei vizuli vile. Lakini maoni ya kupongeza ninapokea nikiwa na kutabasamu kwa kwenye uso.

Ndiyo ningeyapenda kulima bustani sana kwa sababu bustani hufanya mazingila yako yakue mazuri yani yanavutia macho na kila mtu angependa kuyatazama. U nikipata eneo la boma yangu ninaweza lima bustani na kuifanya iwe ya kupendeza sana.

Ndiyo, huwa natoa sadaka, kanisani, na kukieza kuwa kuna pahali kunahitajika mchango ya kusaidia kitu flani na ninajua mtu anayechangisha hiyo pesa, si ati anafanya hivyo ili aende akakule hizo pesa, pia nitatoa hiyo mchango.

Ninapotumia plastiki mimi huzipeana kwa watu wanao zitengeneza tena ili zikatumiwe kwa kazi ingine baadae. Na pia ninajalibu sana kupunguza matumizi ya vitu vya plastiki na kutumia vitu vinavyoweza kutumika tena na tena na si mara moja tu.

Ninapenda muziki wa reggae na za mwimbaji kama vile Bob Marley. Na napenda kuzisikiza because kwa sababu zinanifanya huwa nitulize mawazo. Na nisikie tu vizuri ninaposikiza miziki hizo zilizotulia. Na zenye maneno ya kukutia moyo.

Ndio, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu inaweza kuwa ya manufaa kwa maisha yangu ikarahisisha ninavyofanya vitu, ninavyofanya mambo. Ama pia ikanipea njia mbadala ya kupata likizo.

La hasha, kwa nini sisomi gazeti ni kuwa, inaweza pata habari hizo hizo zilizo kwa gazeti kwenye simu yangu ya mkono, nikienda kwenye mtandao, nitapata habari hizo, so hakuna haja ya kununua gazeti, inaweza tu pata habari hizo kwanjia mbadala.